Kuanza mradi mpya huanza na wazo na mpango mzuri ni kuchukua muda kuelewa lengo kuweka hatua muhimu na kupanga rasilimali mawazo hupangwa majukumu hugawanywa na ratiba huwekwa mapema kwanzia hapo kila kitu huchukuliwa kwa umakini na kujifunza njiani.